Ni harufu gani ambayo inanipendeza zaidi? Harufu ambayo ninaipenda zaidi ni harufu ya manukato. Kuna haya manukato ambayo mi hupenda kuyatumia sana, yametengenezwa na kutoka kwa maua. Manukato hayo mimi hukumbuka ni wakati wa asubuhi ambapo nasikia hiyo harufu inayo nifurahisha Kwa maana wakati mwingi asubuhi wakati najitayarisha, ndio mimi hujipaka hayo manukato. Kwa hivyo ninapata kuhisi harufu hii nzuri. Ninavyo hisi niki nikishiriki kwa Nikipatana na hayo manukato yangu, mihuhisi ninafuraha kwa maana hayo manukato yananukia vizuri. Kwa hivyo ni harufu nzuri ya kupendeza na pia huwa inafanya watu kuniambia, aah jameni wanukia, wanukia, kwa hivyo ni manukato mazuri.

Matendo ya wema ambao ni mewai kufanya, mi upenda kuwasaidia watu wakongwe. Pengine ukipita barabarani unapata mtu mkongwe ambaye anataka kuvuka barabarani ama amebeba mzigo ambao ni mzito. Kwa hivyo sana sana mii upenda kuwasaidia watu wa kongwe, kuvuka barabarani au kubeba mzigo ambayo ni mizito.

Kutubia teknolojia ya sauti. Kwa kweli mimi hutumia teknolojia ya sauti mara kwa mara wakati ambapo pengine ninafanya utangazaji ama ninaenda kwenye kituo cha redio kuzungumza kuhusu haki za binadamu maana hiyo ndiyo kazi ambayo mimi hufanya. Kwa hivyo wakati mwingine tunaalikwa kwenye redio kupata kuzungumza, kuhusu haki na sheria. Kwa hivyo wakati ambapo ninatembelea station ya redio, mingi zao ni station za digitali. Kwa hivyo tunatumia teknolojia ya sauti mbali mbali. Ili kuweza kupaza sauti na kuweka rekodi ya mambo ambayo tunazungumzia kwenye mtandao.

Sherehe yangu ya kupendezwa ni sherehe ni siku yangu ya kuzaliwa. Kwa hivyo mi hupenda kusherekea siku yangu ya kuzaliwa maana ina uzito mwingi katika maisha yangu. Kwa kuwa mungu amenipa nafasi ya kuishi tena duniani, huo ni mwaka umeisha na mungu ameniongezea mwaka mwingine. Kwa hivyo, sherehe yangu ya kupendeza ni wakati wa kuzaliwa kwangu. Pengine sitafanya sherehe kubwa ya kufana, lakini ndamshukuru mungu. Kwa hivyo, ni siku ya yangu ya kupendeza zaidi, siku ya kuzaliwa kwangu.

Kama kwamba ni mewahi kulima, ndio mimi hupenda kujiita mkulima mdogo. Hapa nyumbani kwangu kuna shamba ndogo, ambalo mihupanda mboga na vitunguu. Inaitwa kitchen garden. Mi humwagilia mboga zangu maji kwa sana sana wakati kama huu ambapo, jua liko kali. Kwa hivo ndio mihulima na pia siyo tu shamba ndogo pia wakati moja ni shawahi lima shamba kubwa nikapanda maharagwe na nilipata mazao tele kwa hivo ukulima ni biashara nzuri.

Kama napenda kutembea msituni, wakati mwingine tunachukuana na marafiki ambao tunaenda matembezi ambao yanaitwa hike. Wakati tunaenda kule matembezeni, wakati mwingi tunajipata kwenye msituni, kuna mlima, kuna mteremko, kuna msitu. Na ni mahali pazuri, maana hewa ya unapopunga hewa ya pale msituni ni tofauti sana na hewa ambayo tumezoea mjini. Kwa hivyo ni mahali pazuri pa kutembelea, lakini la maana ni kuzingatia usiwe unatembea msituni pekee yako, usije ukapatana na wanyama pori ama nikapatana na watu ambao wanaeza nithulumu. Kwa hivyo kutembea msituni ni vyema lakini lazima kuzingatia hali ya ya kutokuwa pekee yako kule msituni, lakini ni vyema kutembea msituni.

Nisomo gani nililopenda shuleni? Kwa kweli nikiwa shuleni, somo ambalo nilipenda zaidi ni somo la kingereza na historia. Nilipenda sana masomo hayo na yalikuwa masomo ambayo nilikuwa na julikana kama ukitaka kujua jambo, ukitaka ukiwa na suali ambalo linakulemea, we nenda kwa brenda ata kueleza. Kwa hivyo nilipenda sana kisomo la kingereza na historia. Na kwa kweli, hao ni masoma ambao yamenisaidia kwa maana. Hata kazi mbao ninaifanya kwa sasa ni kwa sababu nilifanya viema kwa somo la kingereza na somo la historia.

Napenda hadithi za ajabu. Mimi hupenda hadithi za ajabu. Kwanza ukipata mtu ambaye anajua kusimulia, anaipea hiyo hadithi msisimuko. Inabidi utizame kwa makini, au upate kushtuka, ama unapata tu msisimuko fulani tu. Kwa hivyo ukipata mtu ambaye ana hadithi za ajabu na anajua kusimulia, ha, utapenda.

Tunda langu la kupendeza ni lipi? Tunda langu ambalo hunipendeza sana ni tikitimaji. Ama tunda ambalo tunaiita watermelon kwa kimombo. Tikitimaji kama vile tu jina linaliita tikitimaji maji Tunda hili lina maji mengi na ukipata tunda ambalo ni tamu Waweza kulitengeneza likawa sharabati na ukaeza kuieka kwenye barafu na ukanywa sharabati hili ama juisi. Kwa hivo tunda la tikitimaji ni tunda nzuri, lina utamu, mbegu zake hatutupi ina manufaa kwa mwili yetu. Kwa hivo nitakula tunda lenyewe na nile zile mbegu za tikitimaji. Kwa maana yote yakona manufaa katika mwili wangu. Na wakati ambapo sijanywa maji ya kutosha lakini nile tunda la tikitimaji, mwili wangu unapata nafuu Kwa maana tikitimaji ina juisi mingi.

Muda wangu wabure sana sana ninatumia pengine kwa kutizama kipindi ambacho nakipenda ama ninaingia kwenye shamba langu garden kitchen ambao mimi upanda sukuma wiki na vitungu. Hivo naeza kutizama shambalangu kama nilimuagie maji ama nitoe kwekwe ambazo ziko kwenye shamba. Kwa maramingi nitani pata nikitizama runinga au nikiwa kwenye shamba langu.

Kama unapenda kufanya kazi nyumbani, siyo kazi zote napenda kufanya nyumbani. Kazi ya kupika, napenda, lakini spendi kuosha vyombo. Kazi ya kuosha vyombo, sipendi kabisa. Hivo nina mimi hupendelea wakati nina pika, kisha mwingine, anaosha vyombo. Kazi hapa nyumbani ya kufua, kwa hakika nimefanyishiwa, ikakua rahisi kwa kutumia mashine ya kufua nguo. Kwa hivyo sina ugumu wa kufua mavazi. Lakini kuosha vyombo, kuna hivyo ndio kazi moja ya nyumbani sipendi.

Ambavyo naeka malengo ya kila mwezi kazini. Kila mwezi mie hupata kukaa chini na watu ambao tunafanya kazi nao katika department yetu. Kwa hivo tunatizama mwezi huu tunafanya nini na nini, tunafanya kutimiza ahadi zipi, tunafanya mambo gani na gani. Kwa hivyo yale mambo kadha wa kadha ambayo tunafaa kuyatekeleza pale kazini, tunayapa masiku ambao tunafaa kuyakuwa kua tushayatenda. Kama wiki ya kwanza, tutafanya mikutano kuhusu sheria, wiki ya pili tutafanya mikutano kuhusu sheria za watoto, ulinzi wa watoto, wiki ya tatu na ya nini, na pia tuneza kuyandika hayo malengo, ili mwisho wa mwezi, tupate kufanya mikutano na kutizama kama yale malengo tumetekeleza. Kwa hivyo lazima tukae chini, tuzungumzie malengo, kisha tutizame vile kila wiki tutakamilisha lengo na pia mwisho wa mwezi tuweze kukai chini kama departmenti, tuweze kuona kama tumetimiza malengo ambayo tulikuwa tumetarajia.

Vitabu ambavyo napenda kusoma. Ninapenda kusoma vitabu ambavyo vinaitwa Motivational Books. Motivational Books ni vitabu ambavyo vimeandikwa na wenye hadithi zile. Pengine wanataka kusimulia jinsi walipata mali kwa wingi, vipi walipata dawa ya ugonjwa fulani. Kwa hivo hivo ni vitabu ambavyo vinasimulia jinsi watu wameishi maisha yao. Kwahivyo ni vitabu vizuri, vinisaidia pia kutizama yule mtu alifanya jambo hili na maisha yake ni mazuri hivi. Kwahiyo ningependa pia hata mimi maisha yangu yaweze kubadilika.

Uwezo gani ningependa kuwa nao? Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni kuwa na raslimali nyingi, na sio tu ili mimi ni nufaike. Raslimali hii ningeitumia kwa kusaidia watu. Mara kwa mara kwenye mtandao unaona kuna mtoto ambaye anahitaji upasuaji wa roho ama kuenda hospitalini kufanyiwa upasuaji wa viungo fulani lakini wazazi hawana hela. Na kwa sasa tunaona pia kuna watoto wengi ambao hawajarudi shuleni kwa kukosa nauli, kukosa hela za kulipa kule shuleni, kwa hivyo watoto wengi hawaendi shule, jamii zingine hawana hata chakula. Kwa hivo hela hizi ningependa kupata ili nisaidie, nibadilishe maisha ya watu. Kuwanunulia vyakula, madawa, kuwatengenezea nyumba bora, kuwapa mavazi bora hela tu, tubadilishe maisha ya watu wengi. Huu ndio uwezo ningependa kuwa nao.

Kama napenda mvua, aha, mimi upenda wakati ya mbapo kunanyesha, tena mvua kubwa, lakini isiwe ya kuleta madhara. Na kwa sababu mi upenda mvua ni vile ubadilisha hali ya anga, kuna utulivu, hakuna vumbi, na tena wakati kunanyesha, kuna mvua, mini mkulima. Shamba langu litapata maji, kwa hivo mimea yangu itanawiri, kwa hivo mimi upenda mvua. Na wakati mwingine pale mashambani tunatumia hayo maji ya mvua. Tunayateka maji mvua, tukitumia mpaipu na matanki, ambao tumeawekeza kule inje ili tuweze kuteka maji ya mvua. Kwa hivo mimi upendelea msimu wa mvua, tena sana.

Napenda nini kuhusu shirika lako? Shirika langu nalipenda kwa mana ni shirika lisilo la kiserikali na linafanya kazi ya kupigania haki za watoto. Watoto walemavu, watoto wa mtaani, ambao wameachiliwa na wazazi wao, ama watoto ambao wametoroka manyumbani kwao. Kwa hivyo, hivyo harakati ya kupigania haki za watoto ni jambo ambalo ninapenda zaidi kuhusu. Hilo shirika.

Programu ya simu ambayo mimi hutumia kila siku sana sana ni programu ya Google. Kwa maana Google inasaidia kufanya utafiti, kuna mambo penjine unataka kujua maana yake ama jambo lilifanyika lini. Kwa hivyo sana sana mimi hutizama programu ya Google. Unatumia hata speaker kuuliza Google swali. Kwa hivyo, kama huna wakati wa kutaipu kwenye simu, unatumia mikrofoni kuuliza hiyo programu ya Google swali ambalo uko nalo. Na uzuri wa Google unapata swali linajibiwa wakati uo huo. Kwa hivyo, programu ya Google kwenye simu ni programu ambayo mimi hutumia kila siku.

Kuhusu mchezaji bora wa mpira wa kikapu. Mchezaji bora wa kikapu ambaye namtambua anaitwa Michael Jordan. Michael Jordan amekuwa ni mchezaji maarufu wa mpira wa kikapu kwa miaka mikaka. Kutoka, enzi nikiwa ya msichana mdogo kwa hivyo nilikuwa natizama Michael Jordan akicheza, mpira wa kikapu kwenye runinga. Na katika, nikiwa msichana mdogo hadi sasa, Michael Jordan amekua tu akicheza, mpira wakikapu, na amekua, ana, ushupavu katika mchezo wake. Ile kurusha rusha mpira kwenye kwenye sakafu na pia kueka mpira kwenye, kwenye kapu. Kwa hivyo ana umarufu wake, anaurefu, anaumahiri, anajua kucheza mpira wa kikapu.

Ninapenda kujifunza historia. Kwa kweli, ninapenda kujifunza historia kwa maana ni vyema kujua mambo ambayo yalitokea kule kitambo. Kwa hivyo mimi hupenda kujifunza historia. Na sana sana, ninapata nikisoma vitabu vya kale ambavyo viko na historia. Historia ya Afrika, historia ya vile wazungu walikuja Afrika na mambo kama hayo.

Tathmini za kazi kwa kweli ni mambo ambayo yanasaidia ili kupima thamani ama ubora. Kwa hivyo wakati tunafanyiwa tathmini pale kazini ni kuhakikisha kwamba mimi kama mfanyikazi ninafanya kazi yangu kwa ubora, ninafanya kazi yangu kwa utendaji fulani ambao unafaa kufuatiliwa pale mahali pa kazi. Kwa hivyo kwa kifupi ni jambo zuri na pengine mtu ambaye hapendi tathmini, pengine ni mtu mzembe hapendi kazi lakini anafurahia mishahara. Lakini kwa kweli tathmini ni jambo zuri kwa maana lita kusaidia kuangalia kama tunafanya kazi kwa ubora wake na mahali ambapo tunafaa kurekebisha na kufanya kazi kwa ubora zaidi.

Napenda chakula chenye ladha gani? Kwa kweli, mi hupenda chakula cha uswahilini kwa maana vyakula vya uswahilini vina viungo, vimeekwa viungo. Kama ni chakula cha pilau, kimewekwa masala ya pilau, kikona nyama, kikona vitunguu kwa wingi na mahanjam mengine. Kwa hivyo sana sana mi hupenda vyakula vya uswahilini kwa maana vina viungo ambayo vinafanya chakula hicho kikavutia tena sana.

Harufu gani ninayoipenda? Ninapenda harufu ambayo haina kemikali kwa wingi. Kwa hivyo harufu kama ya maua, uwa la rose, rose flower. Ninapenda harufu ya maua, kwa maana haina kemikali. Na ni ua la rose ambalo limepandwa mahali. Kwa hivyo harufu ya maua, linapendeza, niposa hata nyuki wanapendezwa na harufu za maua. Kwa maana maua yana harufu nzuri.

Najihisi vipi kusubiri kwenye mstari? Jameni si jambo zuri hata kidogo. Kwanza wakati foleni ni ndefu, umeketi umesimama mahali kwa mstari, pengine jua ni kali, mko mahali nje jua lina kuchoma. Jameni hilo si jambozuri. Hivo kama kuna foleni ingekuwa angalau ni mstari mfupi na kama ni kuhudumiwa huduma ambazo tunapewa pale ni kwa haraka. Lakini kama mstari ni mrefu kisha huduma zinapewa kwa upole jameni, haileti raha, haileti shangwe hata kidogo.

Nini kinachofanya nafurai sana? Jambo ambalo linafanya nafurai sana ni kuwa na jamii, jamii yangu, tukiwa tumeketi, tunacheka, tunapata chakula pamoja, ama kiamshakinywa. Na pia, jambo ambalo lanfuraisha ni wakati ambapo, kazi ambao inafanya ninaamka mapema na nina katika harakati wakati wote. Yani kazi ambao inanipea pressure. Napenda wakati kazi iko tu sawasawa, hauna pressure ya kutenda kazi, ya kuamka mapema, ya kusafiri. Yani tu wakati, huko na wakati mzuri, unaeza fanyia kazi nyumbani, waeza kutoka kwenda kufanya kazi mahali ambapo ni ni sawa na wewe. Kwa hivo wakati pia na niko na familia yangu, hilo ni jambo ambalo linafanya nafurai sana.

Ni hekima gani nimejifunza maishani? Hekima ambayo nimejifunza maishani ni kumpenda mungu. Na kumshukuru mungu. Na pia kushukuru watu ambao wanasaidia katika maishayangu. Kwa hivyo kuwa mtu washukrani ni jambo la muhimu sana. Watu wasije wakafikiria hutili manani yale mambo wana kufanyia. Kama ni muajiri wako unamuambia shukrani. Kama ni wafanyi kazi ambawo wananifanya kazi nawambia shukrani. Na pia la muhimu kumuambia mungu mola shukrani kila siku. Kwa hivyo kuwa mtu mwenye shukrani wakati wote ni hekima ambayo nimejifunza maishani.

Na mahusiano gani na wazee wangu? Mahusiano ambayo ninayo na wazee wangu ningependa napenda tu kuwapa heshima. Kwa msana wazee wangu wameishi miaka mingi duniani, wameona mengi na pia wako na umaarifa ambao hao hutuongelesha wanatupa mawaidha kuhusu maisha jinsi yalivyo. Tusikimbishe maisha, tusifanye hili ama jambo lile, mambo ambayo si mazuri. Kwa hivyo wazee wangu nawapa heshima na pia mimi hupenda kuwapa sikio. Nawasikiza kwanza vile wanasema nasikiza mashauri yao. Nani vyema kwa maana mashauri yao yamenisaidia maishani?